Naamu, ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa kuwa hilo linafaida nyingi. Kwanza, kitu ninachokipenda sana ni uhuru. Ninaamka asubuhi, hakuna haraka ya kujianda kwenda ofisini, hakuna foleni na hakuna pressure ya kufika mapema. Ninavaa tu nguo zangu za kawaida, ninakaa chini, ninaanza kazi. Jambo jingine ni kuwa hili linansaidia sana kwa muda na pesa. Kwa maana hakuna nauli ninayohitajika kuilipa. Hakuna chakula cha nje cha kila siku. Hii inamaana kuwa nitakitumia tu kile chakula ambacho. Ningekitumia niwepo nyumbani ama nisiwepo. Pia ninaweza nikapika nyumbani, nikala kwa amani, halafu ninaendelea na kazi. Hilo linanisaidia kiafia na ninajisikia nikiwa huru zaidi na mara nyingi ninakua na muda wa kujitunza hata kufanya mazoezi kidogo kati ya kazi. Jambo jingine kifamilia, ninapata kufanya kazi nyumbani na nakuwa karibu na familia yangu, nakuwa karibu na watoto, ninaona kila ambacho wanakifanya wako nyumbani, ninaweza kusaidia pale panapohitajika. Ila kando nahizo faida pia kuna changamoto kwa sababu, si kila mtu nyumbani anaelewa kuwa ukiwa nyumbani haimanishi ukohuru. Wengine wanaweza kukatiza kazi yako mara kwa mara. Labda wakitaka muwe na mazungumzo. Watoto wanataka labda ushiriki nao michezo tofuti tofuti mbali nijambo ambalo mimi nalifurahia kufanyia kazi nyumbani.

Aha, jambo lenye mashiko ili kati ya wali na ugali, mimi mara nyingi napenda sana ugali ila, ninavila vyote. Kwanza ugali ni chakula ambacho karibu kila mmoja anakifahamu. Kwanzia kijijini, hadi mjini ugali ni kama mfalme wa mezani. Nikiula ugali, ninajisikia nimeshiba kweli. Ni chakula kinachonipa nguvu, hasa kama nina kazi nzito au nimetoka kufanya shughuli nyingi. Na uzuri wa ugali ni kuwa unaendana na kila kitu. Iwe ni sukuma au mboga zile zozote za majani, nyama, samaki, maharagwe na hata maziwa kwa wengine wanaopenda kuyanywa maziwa mala wakiula ugali. Na watu husema sana kuwa ugali ni mzito, yani ukiula mchana, unaeza kujikuta usingizi unakunyemelea, wengine hawapendi kabisa ile hali ya kushiba kupita kiasi, na pia ugali unahitaji kuandaliwa vizuri. Yaani kama haujapikwa kwa usawa, unaeza kuwa mgumu au mlegevu kupita kiasi, hivyo ukawa tatizo kwa mlaji. Na sehemu nyingine ya wali ambayo pia ninaikula na ninaipenda pia, wali ni chakula ambacho wengi ukiona kuwa chepesi, laini na rahisi cha kula. Ninapokula wali ninajisikia kama ninakula kwa utulivu. Ni chakula kizuri sana hasa asubuhi au ujioni na wali pia una ladha yake ya kipekee. Hasa ukiwa umeandaliwa vizuri na kuambatana na mboga au kitoweo kizuri. Lakini ukweli usemwe. Kuna watu wanasema kuwa ukila wali hutashiba. Lakini baada ya muda mfupi, baada ya kula wali, njaa inarudi.

Naam, kiwango cha maji ninayokunywa kwa siku, hakijadhihirika vile kwa kuwa ni mambo mengi yanachangia mimi kunywa maji. Kibinafsi nimewahi kugundua kuwa siku ninapokunywa maji kidogo, mwili haujisikii sawa. Unaamka asubuhi ukiwa mzito, kichwa kinaweza kuuma, hata nguvu zinapungua. Lakini siku ambayo nakumbuka kunywa maji mara kwa mara, mwili unakua mwepesi, akili inakua wazi na hata kazi zinaniendea vizuri. Hivyo, hili linanifanya kunywa maji kwa mara kwa mara. Bila kuzingatia wakati fulani. Mara nyingi kwa mfano mimi nitakunywa maji asubuhi kabla ya kuondoka. Na ikifika saa nne namna hii pia nitakunywa maji. Wakati napata chamcha au kishuka, ninayanywa maji pia. Tukifika wakati wa alasiri, bado ninakunywa maji. Jioni, ninayanywa maji. Na usiku wakati wachajio, badu ninayanyo maji. Kuna wale wanaosema hawapendi kunywa maji kwa sababu hayana ladha. Wanapendelea soda, juisi, au chai. Lakini vitu hivyo, hata kama vina maji ndani yake, haviwezi vikaichukua nafasi ya maji safi. Maji yana kazi muhimu sana ya kusafisha mwili, kusaidia mmeng'enyo wa chakula, na hata kusaidia ngozi kuonekana, nzuri na laini. Na kuna wale ambao wanasema hawana muda wa kunywa maji mara kwa mara. Lakini ukiangalia vizuri kunywa maji hakuchukui hata dakika moja. Ni mazoea tu. Ukiweka chupa ya maji karibu nawe iwe kazini au nyumbani unajikuta unakunywa maji bila hata kufikiria sana.

Naam, suala la rangi ni suala ambalo ni zito na ni lugha isiyo na maneno tu. Ni lugha inayoongea nasi kila siku na mtu anapochagua rangi, fulani inaonyesha kile anachokipenda au kile anachokihitaji. Kivyangu rangi ninayopenda zaidi ni rangi ya kijani, kijani kibichi. Rangi hii nimeipenda sana na inavutia machoni pangu sana. Rangi hii inanikumbusha mimea iliomo duniani. Uasili wake ni mimea. Wakati unaona rangi ya kijani kibichi kila mahali unafurahia kwa kuwa inamaanisha mimea inanawiri. Na wakati mimea inanawiri basi hiyo ni ishara tosha kuwa watu wataweza kupata mavuno na mazao kwa wingi. Kwani sisi mara nyingi kulingana na uchumi, tunategemea sana kilimo. Na rangi hii, inanikumbusha kuwa tunahitaji kuyazingatia mazingira yetu na kuyatunza jinsi ifaavyo. Naam kwa hilo, mimi ninavitu aina aina kama vile mto wa kulalia wangu ya rangi ya kijani kibichi. Ukiangalia hata meza yangu nimeipaka rangi ya kijani kibichi na viti vile vitambaa nilivyovitandikia pia ni vya rangi ya kijani. Inanifanya nihisi namna vizuri sana kama mtu anayejali mazingira, anayeyatunza mazingira na anaye jihusisha na hayo mazingira. Na mara nyingi sana hii rangi tunaioona tukwenye mandhari yetu ya kila siku kwa kuwa kila mahali mazingira ya mesheeni mimea ambayo ina rangi ya kijani kibichi na inatukumbusha kuwa uzuri wa mazingira mandhari yetu ya kufutia na miongoni mwa mambo mengine ambayo yanatupa moyo kuendelea kusonga mbele.

Kwa kawaida jioni yangu inaanza pale kazi zinapofika mwisho ule wakati tu ninapowacha kazi. Mwili na akili zinaanza kubadilika. Ninajisikia kama mzigo umepungua. Na kitu cha kwanza ninachopenda kufanya ni kuchukua muda kidogo wa kupumua. Si lazima nifanye kitu kikubwa. Hata kukaa kimya kwa dakika chache kuna nitosha kusaidia kubadilisha hali ya mawazo. Na baada ya hapo napenda kujitengenezea mazingira ya utulivu. Nikiweza huwa ninabadilisha nguo naosha uso au hata kuoga haraka. Naam hili linanifanya nijisikie kama nimeanza sehemu mpya ya siku ni kama kufunga ukurasa wa mchana na kufungua ule wa jioni. Kisha kuna hili swala la chakula. Jioni mimi ninapendelea kula kitu kisicho kizito sana. Sio kwa sababu sipendi chakula kizito bali ni kwa sababu ninajua usiku mwili unahitaji kupumzika. Na mara nyingi nitakula polepole nikifurahia chakula changu bila haraka au pupa yoyote ile. Hapo ndipo pia mazungumzo madogo yanaweza kuingia na watu wa nyumbani au na kuwa na ule uzungumzaji wa nafsia baada ya kula huwa ninachukua muda wa kufanya kitu kinacho nituliza wakati mwingine ninausikiliza mziki wakati mwingine ninaangalia kitu kifupi kwenye simu au kwenye runinga na sikai kwa muda mrefu sana bali na jipa nafasi ya kupumzisha akili kidogo na pia kuna siku hata napenda kukaa kimya kabisa nikifikiria jinsi siku ilivyo kwenda na labda pia ni matarajio yepi au natazamia nini kwa siku itakayofuata na kabla ya kulala ninapenda kuhakikisha nimepunguza mwanga na kelele. Hivi kufanya hivi kuna nisaidia kutayarisha mwili kwa usingizi na wakati mwingine nitasoma kitu kifupi au kupanga mipanga ya kesho kichwani.

Kuhusu kupokea maoni kutoka kwa wengine kwa upande wangu nimegundua kuwa kupokea maoni si jambo rahisi kila wakati. Kuna wakati mtu anakuambia kitu hata kabla hujamaliza kusikiliza tayari unajihami. Na unaanza kufikiria kwa nini ananiambia hivi? Au hajanielewa? Hiyo ni hali ya kawaida kabisa kwa binadamu. Lakini kadri muda unavyopita nimejifunza kuwa si kila maoni yanakuja kwa nia mbaya. Wengine wanataka kusaidia, wengine wanataka kuboresha hali fulani. Na wengine wanaongea tu kulingana na walivyo. Jambo la kwanza nililojifunza ni kusikiliza mpaka mwisho kabla sijajibu. Hilo peke ake linaweza kubadilisha kabisa jinsi maoni yanavyokaa moyoni. Kuna maoni ambayo yanaumiza kidogo, haswa yale yanayogusa kitu ambacho unajitahidi kukifanya vizuri. Lakini ukikaa chini na kuyachambua kwa utulivu, mara nyingi utagundua kuna ukweli fulani ndani yake. Na sio lazima ukubaliane na kila kitu, lakini unaweza kujifunza kitu. Na pia nimejifunza kutofautisha kati ya maoni ya kujenga na maoni ya kukatisha tamaa. Maoni ya kujenga yanakuonyesha unachoweza kurekebisha. Na maoni ya kukatisha tamaa mara nyingi hayana suluhisho. Haya yanakufanya ujisikie mdogo bila kujua tofauti hiyo kunasaidia sana katika kulinda hisia zangu. Wakati mwingine ni vizuri kujiuliza swali. Sio kwa kujitetea bali kwa kuelewa zaidi. Kwa mfano ukimuuliza mtu, unaweza kunipa mfano au unamaanisha nini hasa hapo. Ninajipa nafasi ya kuelewa vizuri zaidi na kuboresha kile kinachohitajika. Lakini pia, kuna wakati unapaswa kujua maoni ya kuachilia.

Naam simu ya mkononi imekua kama rafiki wa karibu sana siku hizi. Na kwanza kabisa asubuhi simu yangu ndiyo saa ya kuniamsha. Kengele inapolia nikiizima mara nyingi nitaangalia muda. Labda ujumbe mmoja ujumbe mbili halafu ninaendelea kujiandaa kwa siku sikai muda mwingi asubuhi. Lakini angalau, najua ni nini kinaendelea. Nikifika kazini au nikiwa shughuli zangu, simu inakua chombo cha kazi. Ninapokea simu, barua pepe, na ujumbe wa whatsapp. Wakati mwingine, ninatumia simu kuandika kumbukumbu, kupiga picha, au kutuma taarifa muhimu. Na hili, linanirahisishia sana kazi, hasa pale ninapohitaji kufanya mambo haraka. Lakini si kazi tu, simu yangu pia ni chanzo cha habari. Nikiwa na muda kidogo, nafungua mitandao ya kijamii au tovuti za habari. Kujua kile kinachojiri na kuendelea. Si kila habari ninasoma kwa undani, lakini ninapata muhtasari wa matukio ya siku. Na hapo ndipo pia naona kinachowavutia watu wengi. Wakati wa mapumziko, simu inakuwa ni ya burudani. Ninasikiliza muziki, naangalia video fupi, au nasoma kitu kinachonivutia. Na ni njia ya kupumzisha akili, lakini pia nimejifunza kuwa nikizidisha, muda unapotea haraka sana. Dakika chache zinaeza kuwa sawa bila hata kufahamu. Na jioni au nikiwa nyumbani, simu inanisaidia kuwasiliana na watu wangu wa karibu. Napiga simu, natuma ujumbe, au hata kuangalia picha na kumbukumbu za zamani. Simu inanifanya nijisikie karibu na watu hata kama wako mbali.

Naam, kwa upande wangu, nimegundua kuwa ninapenda sana mziku wa jadi. Kwa sababu una nguvu ya kipekee. Sio lazima uwe na ala za kisasa au teknolojia nyingi. Mara nyingi ni ngoma, sauti za watu, ngoma za miguu, makofi na ala za asili. Lakini liche ya unyenyekevu uo, ujumbe wake unafika moja kwa moja moyoni. Kitu ninachokipenda zaidi kwenye muziki wa jadi ni hadithi zinazopatikana ndani yake. Nyimbo nyingi za jadi hazikuimbwa tuu kwa burudani. Bali kwa mafunzo, kuonya na pia kuhimiza. Kulikuwa na nyimbo za kazi, nyimbo za sherehe, nyimbo za kuomboleza na hata nyimbo za kuwashauri vijana. Kila wimbo ulikuwa na nafasi yake katika jamii. Lakini pia kuna changamoto. Maanake watu wa kizazi cha sasa mara nyingi hawapendi mziki wa jadi kwa sababu wanahisia kuwa mziki huwa hauwendani na maisha ya leo. Ila mbona napenda tena mziki wa jadi ni sababu kuwa unapousikiliza mziki huwa jadi unajisikia kama unarudi nyumbani. Unawakumbuka wazee sherehe za kijijini harusi za kitamaduni au hata ile mikusanyiko ya familia. Na ni mziki unaunganisha watu na pia kizazi, cha zamani na cha sasa. Kwa upande mwingine, kuna wanamziki wanaojaribu kuchanganya mziki wa jadi na wa kisasa. Hili ni jambo zuri kwa sababu linasaidia kufanya mziki wa jadi uendele kuishi. Na vijana hawa wanaanza kuusikiliza kwa namna mpya bila kupoteza ujumbe wake wa msingi. Na kwa jumla, mimi ninaona muziki wa jadi si wa zamani. Bali ni hazina. Ni kumbukumbu ya tulikotoka na muongozo watunakoenda.

Naam mimi ninapenda kuendesha baisikeli tangu utotoni mwangu na bado ninapenda hata leo. Kitu cha kwanza ninachokipenda ni uhuru unapoona kuwa upo kwenye baiskeli. Unapo yainuwa magurudumu na kuanza kusogea unajisikia huru sana. Hakuna folenihakuna presha barabara na pia unaweza kuzunguka kwa mwendo wako. Hii ni mojawapo ya njia nzuri ya kupumzisha akili baada ya siku ndefu kazini. Pia kuendesha baisikeli ni nzuri kwa mwili. Ni mazoezi mazuri kwa miguu mabega na hata moyo. Unapo panda baisikeli mara kwa mara mwili unakua na nguvu na hata usingizi unakua mzuri. Hii ni njia nzuri ya kuondoa msongo wa mawazo na kutoa ule uchovu wa siku. Lakini pia si kila wakati ni rahisi tu. Wakati mwingine barabara ni chungu kuna magari mengi au kuna mitaa isiyo safi. Hili linaweza kufanya safari ya baisikeli kuwa ya kihisia kidogo. Lakini kila changamoto hiyo inafundisha uvumilivu na umakinifu barabarani. Kitu kingine ninachopenda ni kuona mazingira tofauti ninapoendesha baisikeli. Nikiwa shambani au mtaa wa jiji ninaweza kuona majani miti wanyama wadogo hata watu wakaribu wakifanya shuguli zao. Hii inaleta furaha kubwa ukilinganisha na kukaa tu ndani ya nyumba au ukiwa ndani ya gari. Kwa upande wa kijamii kuendesha baisikeli pia ni furaha. Wakati mwingine ninaendesha na marafiki au familia. Na tunafurahia ya mazungumzo tunapopanda pamoja. Na pia ni njia nzuri ya kushirikiana na kucheka huku ukifanya mazoezi.

Nam kuhusu kile ambacho mimi hufanya usiku kabla ya kulala, kwanza kabisa mimi hupenda kupunguza mwanga na kelele kadri inavyowezekana. Sio lazima niwe na giza la kutisha, lakini kupunguza mwanga kunasaidia mwili kwanza kujianda kwa usingizi. Na hii inafanya akili kupumzika na moyo kuwa mtulivu. Baada ya hapo mara nyingi ninapenda kufanya kazi ndogo za nyumbani. Inaeza kuwa kuandaa nguo za kesho, kuosha vyombo au kupanga vitu vidogo tu. Hili linanisaidia kuondoa mawazo yasiyo ya lazima na kufanya asubuhi ijayo iwe rahisi zaidi. Kitu kingine ninachopenda ni kujiandaa kwa afya. Napenda kuosha uso, kuosha meno na wakati mwingine hata kuoga kidogo. Hii ni njia nzuri ya kuashiria mwili kwamba sasa ni wakati wa kupumzika na pia inafanya usingizi kuwa mzuri zaidi. Baada ya hapo mara nyingi napenda kutumia muda kidogo kupumzisha akili. Hii inaeza kuwa kwa kusoma kitabu, kusikiliza mziki tulivu na au hata kutafakari kuhusu siku ilivyo kuenda. Sio kitu cha kuharakisha, bali ni kitu cha kupumzisha akili na kuiruhusu kutulia kutokana na shughuli nyingi za siku. Wakati mwingine, ninapenda pia kupanga mambo ya kesho. Na hii naeza kuwa kuandika orodha ndogo ya kazi au kupanga ratiba. Hili, hunisaidia akili kuondoa hofu na msongo wa mawazo. Kwani, ninajua mambo fulani yametayarishwa tayari.

Naam, ninasoma gazeti. Kwanza kabisa mimi binafsi, ninapenda kusoma gazeti kila subuhi. Ni sehemu ya kwamka nikiwa tayari na kuanza siku kwa mtazamo mzuri. Nikisoma gazeti, ninapata habari za ndani, na nje, michezo, biashara, siasa na mamba ya jamii. Hii inanisaidia kuwa na maelezo ya kutosha kuzungumza na wengine au hata kufanya maamuzi madogo ya kila siku. Na kitu ninachopenda zaidi ni sehemu za makala. Si habari tu, bali makala yanayokupa mwanga zaidi kama maoni ya wataalamu au watu mashuhuri. Ni kama unapata mazungumzo mapana zaidi kuliko ile habari fupi ya kila siku. Na mara nyingine makala haya hufundisha mambo mapya au hata kutufanya kufikiria tofauti. Lakini ukweli uliopo ni kuwa kusoma gazeti si raisi kila wakati. Kuna gazeti kubwa sana na wakati mwingine unasoma safu moja tu. Ukisahau nyingine pia wengine hawana muda wa kusoma gazeti nzima kwa sababu ya kazi. Hiyo ni sababu wengi wanapendelea kupata habari mtandaoni kwa haraka. Kisha kuna ule uchu kidogo wa habari mbaya. Gazeti linaweza kuleta uzuni au hofu mara nyingine. Lakini hii ni sehemu ya ukweli. Ni muhimu kujua kinacho endelea. Hata kama si kila jambo ni jema. Kila habari inasomo lake. Na mara nyingi ufundisha au kutufanya tukubaliane au kutofautiana na mambo fulani. Naam kwa upanda wangu gazeti linanisaidia kujiandaa kwa siku. Ninapata taarifa za haraka, nashugulika na mawazo, na pia nacheka mara nyingine kupitia kwa makala ya burudani.

Aha kuhusu uwezo ambao ningependa kuwa nao kwa upande wangu ningependa sana kuwa na uwezo wa kuathiri watu kwa njia chanya. Uwezo wa kuwasaidia wengine kuelewa mambo kushirikiana nao au hata kuwaongoza kwa hekima. Hii si tu kwa kazi bali katika maisha ya kila siku. Na ni uwezo ambao pia unatoa furaha kubwa, si kwangu mimi tu bali kwa wengine pia. Pia napenda kufikiria kuhusu uwezo wa kujifunza haraka, kuweza kung'amua mambo kwa wepesi. Dunia inabadlika kila siku na kila wakati. Na kila mtu anahitaji kuwa na uwezo wa kuelewa mambo mapya. Teknolojia mpya na mbinu za kuboresha maisha. Kwa hivyo uwepo uwezo wa kujifunza haraka ni muhimu sana kwa kila mtu. Nami ningependa sana kuwa na huu uwezo. Lakini siyo lazima uwezo wote uwe mkubwa sana au wa kushangaza. La, kuna uwezo mdogo lakini wenye maana kubwa. Kwa mfano uwezo kusikiliza vizuri mtu au kuwa na subira au hata kutatua shida ndogo ndogo na hivi vyote ama haya yote ni uwezo ambao unaweza kubadilisha maisha ya mtu au jamii kwa jumla. Na watu wengine wanapenda labda kuota kuwa na uwezo wa nguvu za ajabu, kama kuongea lugha nyingi, kuimba vizuri, au kuwa na nguvu za mwili. Lakini kwa kweli, uwezo mkubwa ni ule unaotusaidia kuwa watu bora, wenye maadili mema, na wenye furaha ya kweli.

Naam, mimi mwenyewe ninapenda mahali pa kimya. Kimya kinanipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu, kuzingatia mambo muhimu na hata kuondoa msongo wa mawazo. Nikisikia kimya, ninajisikia nikiwa huru, kufanya kile nachopenda bila kuingiliwa na kelele au usumbufu wa mazingira. Lakini pia mahali pa kimya si lazima pawe ni chumbani pekee. Panaweza kuwa bustani, pwani au sehemu yoyote unayoweza kupata utulivu. Na hapa ndipo akili inaposafishwa. Mawazo yanapopumzika na mwili unapoanza kuondoa uchovu. Kimya ni kama chakula cha moyo na akili. Ila kwa upande mwingine, mahali pa kelele pia pana faida zake. Kelele mara nyingi huonyesha maisha yanavyoendelea. Watu wakiwa kazini, magari barabarani, watoto wakicheza, au hata sheree ndogo. Mahali pa kelele panaweza kukufanya uhisi hai na sehemu ya jamii. Wengine wanapenda kelele kwa sababu inawapa hamasa, inawapa furaha, au hata kuhamasisha mawazo ya ubunifu. Lakini ukweli uliopo ni kuwa kelele pia inaweza kuwa changamoto. Kwa sababu una kuna mambo mingi. Wakati mwingine inakufanya usijali, inakufanya kuharakisha kazi, au hata kupoteza mwelekeo. Na hivyo basi, kila mtu lazima ajue ni wapi na wakati gani wa kufuraia kelele na wapi na wakati gani wa kutafuta kimya.

Naam, kuhusu harufu ninayoipenda, mimi binafsi ninapenda harufu ya asili, kama harufu ya maua au miti safi. Nikihisi harufu ya maua mchana wa jumapili au harufu ya majani baada ya mvua, ninajisikia huru na mwenye furaha moyoni. Ni harufu zinazoburudisha akili na kufanya mtu kujisikia kuwa karibu na asili. Maana tunajua kuwa asili ndicho chanzo. Pia ninapenda harufu ya chakula kinapokuwa kikiwa moto. Harufu ya ugali, viazi au mchuzi wa mboga ukitoka jikoni ni jambo la kuvutia sana. Mara nyingine harufu hizi zinanirudisha nyumbani, zinanikumbusha utotoni, au nyakati nzuri za familia. Harufu za chakula zina nguvu ya kushikilia kumbukumbu vile. Lakini sio lazima harufu zote zipatikane asili au jikoni. Kuna wale ambao wanapenda harufu za manukato, sabuni, au mafuta ya kupaka mwili. Hizi harufu zinapokutana na hisia zako, zinakufanya ujisikie safi, mwenye furaha, na hata kujiamini zaidi. Na harufu ina nguvu ya kubadilisha mtazamo au jinsi hisia za mtu zilivyo. Pia, kuna harufu ambazo zinaweza kuwa na kumbukumbu. Kwa mfano harufu ya mvua inanikumbusha shule au michezo ya majira ya mvua. Na harufu ya chakula kikubwa inaweza kunikumbusha siku kuu au sherehe. Harufu sibkitu cha kuona tuu, bali ni daraja la hisia na kumbukumbu.

Kwa upande wangu, mimi nina jaribu kwenda maktabani angalau mara moja kwa wiki. Kwani maktabani ni mahali pazuri sana. Hapo, ninaweza kupata vitabu vingi kama vile riwaya, vitabu vya kisayansi, habari na hata magazeti ya kisiasa. Lakini, sio kila siku ni rahisi kuenda maktabani. Wakati mwingine, kazi nyingi zina nishikilia, lakini nikifika maktabani, ninajua muda wangu umetumika vizuri. Kwa mfano, mara ya mwisho nilipoenda, nilipata kitabu kizuri cha historia ya Kenya. Nilikisoma na kikanifundisha mambo mengi kuhusu heshima za mababu zetu na maendeleo ya nchi. Pia, maktaba ni mahali pazuri kwa wale wanaopenda utulivu. Sauti ni za kiasi na mazingira ni tulivu. Kwa hivyo ni rahisi ni rahisi kuzingatia masomo au kuandika kazi zako. Na hii ndiyo sababu mimi mwenyewe ninapenda kwenda maktabani kuliko kusomea nyumbani. Utapata nyumbani mara nyingi kuna kelele au simu zinatokea mara kwa mara. Na pia si vitabu tu. Leo maktaba nyingi pia zina kompyuta na mtandao. Hii inarahisisha kupata taarifa za haraka. Unaweza kuangalia makala, ukafanya utafiti, au hata kuangalia video za kielimu. Kwa hivyo, maktaba sii tu mahali pa vitabu ni kituo cha elimu kwa yote kuhusu yote. Na pia ni muhimu kupanga muda wangu. Sio lazima nikae muda mrefu maktabani. Hata dakika dhelathini au arubaini zinaweza kunisaidia kusoma kitabu cha maana.

Naam, lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu katika taluma yangu. Kwa mfano, napenda kuwa na ujuzi mkubwa na umahiri wa hali ya juu. Ili, kila kazi ni naifanya iwe na matokio bora. Sio tu kupata mshahara au cheti. Bali pia ni kujijenga kama mtu wakuaminika na kuwa wakupigiwa mfano kazini. Pia lengo langu la muda mrefu ni kueza kuchangia maendeleo ya taasisi au shirika ninalofanya kazi nalo. Ninapenda kuona kuwa kazi yangu inachangia kwa njia njema yenye maana kama vile kuongeza ufanisi, kuboresha huduma au kusaidia wateja kupata suluhisho la tatizo lao. Na hili litafanya nionekani kuwa sehemu ya timu yenye thamani. Kwa kweli malengo ya muda mrefu hayafanikishwi mara moja. Unaanza kwa hatuwa ndogo ndogo, kufanya kazi vizuri kila siku, kujifunza kutokana na makosa yako, na kukua na kukoma kia akili na kivitendo. Na mchakato huu wakujenga ujuzi na kutengeneza historia nzuri kazini, unasaidia katika kupanda ngazi mbali mbali. Lakini pia lengo langu la muda mrefu lina husiana na maendeleo binafsi. Ninataka kupata nafasi ya kufanya maamuzi makubwa, kuongoza miradi au hata kuunda miradi mipya yenye manufaa kwa jamii, kwa maneno mengine, si tu mafanikio yangu binafsi bali pia mafanikio ya wale ninaofanya kazi nao kwa pamoja.